Somo la sayansi ambalo nalilipenda sana mimi ni somo la biolojia. Kusoma jinsi mwili wa binadamu ama miili ya wanyama inavyofanya kazi na kuielewa. Ilinisaidia sana hasa kufuatulia maswala ya afya wanadamu, afya wanyama na afya ya mimea. Mambo ya maisha tu yaani.

Ndiyo, mimi naweza kuishi siku moja, hata siku mbili, hata wiki mzima, bila teknolojia. Maanake ni jambo ambalo naweza kulifanya. Mimi huchukua muda ambayo nina kazi kidogo, niwe mbali na teknolojia, niishi maisha yale ya kawaida tu. Maanake najua teknolojia pia, ingawaje ni nzuri, inamadhara, inapotumika sana.